Wakati wa mgogoro na mtu, mimi kawaida hufanya hivi. Mimi hukaa kimya na kutulia. Napunguza hasira ili nisifanye au niseme kitu kisicho sahihi. Kusikiza upande wa mwingine. Ili nielewe sababu yake na kuona tatizo kwa mtazamo wake. Tatu, kuzingatia hoja na kuzungumza kwa heshima. Kujaribu kufikiria suluhisho badala ya kubishana nne, kuweka mipaka kama mtu ana hofu au heshima haipo naweza kujitenga kidogo mpaka hali itulie.